Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni wakati nilipo gundua kuwa maisha ya nahitaji, juhudi, uvumilivu na imani binafsi. Kulikuwa na kipindi ambacho mambo haya kuwa rahisi. Nilikumbana na changamoto zilizo ni acha nikiwa na mashaka juu ya uwezo wangu. Nilihisi kama malengo yangu yako mbali sana kufikiwa. Hata hivyo, tukio hilo lilifundisha jambo kubwa. Kutokata tamaa, nilijifunza, kusimama tena baada ya kuanguka, kujifunza, kutokana na makosa yangu. Na kuendelea mbele hatua kwa hatua. Nilianza kujiamini zaidi na kufanya maamuzi bora kwa ajili ya maisha yangu. Tukio hilo lilini badilisha kwa sababu lilini fanya kuwa mutu mwenye nguvu ya ndani, subira na matumaini. Leo ninapo kumbana na changamoto na kumbuka nilikotoka na jinzi nilivyoweza kuvuka kipindi kigumu. Tukio hili ni muhimu kwangu kwa sababu lili nifanya kuwa mtu nilie nilie leo na ninaendelea kunipa motisha ya kusonga mbele bila kukata tamaa.

Kinachonifanya, nifurahie sana ni kuona maendeleo katika maisha yangu, hata kama ni madogo. Ninapofanikisha jambo nililo, kuwa nikiogopa au nililo, liona kuwa ngumu, najisikia furaha ya kipekee. Furaha yangu haitokani tu na matokeo. Bali pia na juhudi nilioweka kufika hapo. Pia ninapata furaha kubwa ninapokuwa na watu ninao wapenda. Familia marafiki na wale wanao nipa moyo. Kicheko mazungumzo ya kawaida na kushirikiana mawazo hunipa amani na kunifanya nijisikie kudhaminiwa. Zaidi ya yote, furaha yangu inatokana na kujikubali na kushukuru kwa kile nilicho nacho. Ninapojifunza kuridhika na hatua niliyofikia huku nikiendelea kuota zaidi. Moyo wangu hujaa furaha. Hivyo basi furaha yangu ni mchanganyiko wa maendeleo mahusiano mazuri na shukurani katika maisha yangu ya kila siku.

Ninaifati pesa kwa kuwa na mupango na nidamu binafsi. Kila ninaapopata kipato kwanza na chuekea akiba kabla ya kutumia pesa kwa maitaji mengine. Hata kama nikiazi kidoko na amini kuwa akiba ndoko ndoko hujenga musingi mukubwa kwa badai. Pia ninaweka malengo ya matumizi na chitahidi kutofautisha kati ya maitaji ya lazima na matamania. Hii. Hiyo hunii saidia kuwepuka matumizi yasio ya lazima na kunifanya ni tumie peza kwa buzara saidi. Ninapopata hamu ya kununua kitu kisicho cha muhimu huchikumbusha malengo yangu ya muda mrefu. Saidi ya hayo ninafuatilia matumizi yangu ili nichue beza sinakuenda wapi. Kufanya hivyo ninaweza kurekebisha matumizi yangu na kuongeza akipa yangu taratibu. Kwa ujumula, ninaifadhi pesa kwa ufumilivu, nidamu na maamuzi sahihi. Nikijua kuwa akipa ya leo ni usalama wakesho.

Sherehe ninayoipenda saidi ni, sherehe inayowaleta watu pamoja kwa furaha na upendo. Ninapenda sherehe ambazo hasilazimishi anasa nyingi, bali sinajaa ficheko masungumuzo na kumbukumbu njuri kwa mufano. Sherehe ya kusaliwa au ya kifamilia hunipa furaha kwa sababu hunifanya nijisikie kuwa zehemu ya kitu muhimu. Kinachonifutia saidi katika sherehe ni uwepo wa watu ninaowajali. Ninapokuwa na familia na marafiki. Hata sherehe ndoko huwa na maana kubwa. Chakula cha pamoja, musiki na kushirikiana hadithi kufanya sherehe iwe ya kipekee zaidi ya yote. Napendezwa na sherehe kwa sababu sinanipa nafasi ya kushukuru na kusherehekea maisha. Kunifanya nisahau changamoto za kila siku na kunikumbusha umuhimu wa mahusiano na furaha ya kushirikiana. Hiyo ndiyo sababu sherehe ni sehemu muhimu ya maisha yangu.

Kitendo kimoja cha wema ambajo nakikumbuka sana ni pale nilipomsaidia mtu bila kutarajia chochote kama malipo. Ilikuwa ni hali ya kawaida tu lakini niliona mtu akiwa na shida na nikamua kumsaidia kadri nilivyoweza. Huenda kilikuwa ni kumusikiliza, kumupa ushauri au kumusaidia kwa jambo dogo. Lakini kwake kilikuwa na maana kubwa. Nilifanya kitendo hicho kwa moyo wa dhati kwa sababu na amini wema haupimwi kwa ukubwa wa kitu unachotoa. Bali kwa niya ilio nyuma yake. Baada ya kufanya hivyo, nilijiskia amani na furaha ya ndani ambayo si rahisi kueleza. Iliniumiza kuona jinzi musaada mdogo ulivyoweza kubadilisha siku ya mtu kitendo hicho. Kilinifundisha kuwa kila mtu ana uwezo wa kufanya wema kila siku. Hata maneno mazuri au tapasamu vinaweza kuwa musaada mkubwa. Ndiyo maana ninaendelea kuamini kuwa wema mdogo mdogo hujenga jamii bora na yenye upendo saidi.

Ninafanya kazi ya ushirikiano kwa kuwaeshimu mawazo na michango ya wengine. Ninapofanya kazi na watu tofauti utambua kuwa kila mtu ana ujuzi na mtazamo wake. Hivyo, usikiliza kwa umakini kabla ya kutoa maoni yangu ili kuelewa vizuri kile wengine wanachofikiria. Pia ninajitahidi kuwa wazi na mkweli katika mawasiliano. Ninashiriki mawazo yangu kwa njia rahisi na yenye heshima na niko tayari kupokea ushauri na au marekebisho. Hii husaidia kujenga uaminifu na kufanya kazi ifanyike kwa ufanisi saidi. Saidi ya yote ninaamini katika kusaidiana. Pale panapokuwa na changamoto niko tayari kusaidia au kuomba msaada inapohitajika. Kwa kufanya kazi kwa ushirikiano tunaweza kufikia malengo kwa haraka na kwa matokeo bora saidi. Ndiyo maana naona ushirikiano kuwa musingi muhimu wa mafanikio katika kazi na maisha kwa ujumula.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na matumaini, inaponyesha mvua, mazingira, hubadilika na kuwa safi, barinde na yenye uhai, hewa huwa nyepesi na harufu ya udongo unikumbusha uzuri wa asili. Mvua pia ina inanifundisha uvumilivu, wakati mwingine huja bila kutarajiwa na kubadilisha mipango yetu, lakini mwishowe huleta manufaa. Baada ya mvua, mimea usitawi na maisha huendelea kwa uzuri zaidi. Hii hunikumbusha kuwa. Changamoto katika maisha pia zinaweza kuleta matokeo mazuri. Zaidi ya yote, mvua hunifanya nitafakari ni wakati wa kukaa kimya, kusikiliza sauti ya matone na kufikiria malengo na maisha yangu. Kwa hiyo, napenda mvua si kwa sababu ya usumbufu wake, bali kwa sababu ya utulivu, wafundisho na uzuri unaoleta.

Ninaposherehekea siku yangu ya kuzaliwa napenda kufanya mambo kwa urahisi lakini yenye maana. Siku hiyo huanza kwa kushukuru kwa uhai na kwa mwaka mwingine niliopata. Ninatafakari safari yangu ya maisha mambo niliyofanikiwa na yale ninayotamani kuyaboresha. Baadae napenda kusherehekea pamoja na watu wa karibu nami kama familia na marafiki. Tunaweza kukutana kwa chakula cha pamoja, kuzungumza, kucheka na kushirikiana kumbukumbu mzuri. Si lazima sherehe iwe kubwa. Kilicho muhimu ni upendo na furaha tunayoshirikiana. Wakati mwingine, najipa zawadi ndogo kama kuchi. Fariji au kufanya jambo nililo. Lipenda. Hii kunifanya nijisikie kuthaminiwa na mwenye furaha. Kwa ujumla na sherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa shukrani upendo na matumaini ya mwaka mpya uliojaa mafanikio na baraka.

Michezo ni nayopenda kutazama ni ile inayonifurahisha, kunifundisha na kunishirikisha hisia zangu. Kwa mfano, napenda mpira wa miguu kwa sababu unachanganya mbinu kazi na mshikamano wa timu. Kuangalia timu ikishirikiana vizuri kuna nipa furaha na moyo wa kushindana kwa haki. Pia napenda michezo ya mbio na michezo ya marudio kwa sababu huonyesha uvumilivu na kidihati za wachezaji. Hii hunifundisha kuwa mafanikio yata haya toki bila mazoezi ni damu na subira. Kuona wachezaji waki kabiliana na changamoto kuna nipa motisha ya kufanya jidihati katika maisha yangu binafsi. Zaidi ya yote, michezo ninayopenda kutazama hunifanya, nijisikie sahemu ya jamii, kushangilia pamoja na wapenzi wa michezo au familia hunipa, furaha na mshikamano. Kwa hivyo, michezo sii burudani tu kwangu. Bali ninjia ya kujifunza, kushirikiana na kufurahia maisha.

Wazo zuri niilo nalo kwa siku ya leo ni kutumia siku hii kwa faida. Kufanya mambo madogo madogo yanayoongeza maendeleo yangu na furaha ya wengine. Nataka kuanza kwa kupanga vizuri kazi zangu na majukumu yangu ili nikamilishe yote niliyopanga bila haraka au msongo mawazo. Pili, nalo ni wazo la kufanya kitu kizuri kwa muda mwingine inaweza kuwa jambo dogo kama kumsaidia rafiki au kumtumia mtu moja neno la moyo kujitolea kidogo kufanya siku yangu iwe na maana na kunikumbusha kuwa furaha inaweza kuanzia na matendo madogo, zaidi ya hayo, wazo langu ni kujitahidi, kujifunza kitu kipya leo huenda ni ujuzi mpya somo au maarifa ya maisha. Kila siku ni fursa ya kujikuwa na nina lengo. Kutumia siku yangu leo kwa njia inayonifanya niwe bora zaidi kesho. Kwa ujumla wazo langu nzuri la leo ni kuchanganya mapango wema na kujifunza ili siku yangu isiwe tu ya kawaida bali iwe yenye tija furaha na maendeleo.

Mimi huchukua hatua ndogondogo kila siku ili kulinda mazingira na kuhakikisha dunia yetu inabaki safi na salama. Kwanza, ninajitahidi kupunguza taka kwa kutumia vyombo vinavyoweza kutumika tena. Kama mifuko ya kirundo na chupa zinazoweza kuzalishwa upya, hii inasaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira. Pia ninapanda miti na kushiriki katika shughuli za kijamii zinazolinda mazingira, mito hutoa hewa safi, hutoa kivuli na kusaidia kuzuia mmomonyoko wa udongo. Kwa kuchangia jitihadi za kupanda miti, ninasaidia kulinda mazingira kwa vizazi vijavyo. Zaidi ya hayo, ninajaribu kutumia nishati kwa busara, ninaweza kuzima taa zinazo. Hitajika kupunguza matumizi ya maji na kutumia njia za usafiri ambazo haziingizi hewa chafu. Hatua ndogondogo kama hizi, huongeza athari kubwa ikiwa zinajitokeza kila siku. Kwa ujumla kulinda mazingira kwangu ni mchanganyiko wa kupunguza taka, kushiriki katika upandaji miti na kutumia rasilimali kwa busara. Hii inasaidia kutunza dunia yetu kuhakikisha afya na kuwa na mazingira safi. Na salama kwa kila mtu.

Wakati umeme unapo katika mimi hushughulika kwa utaratibu na kwa uvumilivu. Kwanza ni nahakikisha eneo langu la kazi au chumba ni salama. Nahakikisha vifaa vya umeme vimezimwa na hakuna hatari ya moto au ajali. Pili, napenda kutumia muda huo kwa shughuli zisizo tegemezi umeme. Hii inaweza kuwa kusoma kitabu, kuandika, kupanga siku zangu au kufanya mazoezi kidogo. Hii inasaidia kuwa na tija hata bila teknolojia. Zaidi ya hayo, mara nyingi napanga kutumia muda huo kwa familia au kuzungumuza na marafiki. Hiyo hufanya muda wa kukosa umeme uwe wa furaha na mshikamano badala ya kuchukiza. Kwa ujumla wakati umeme unapo katika nina jitahidi kuwa salama kutumia muda kwa busara na kushirikiana na wengine kwa kufanya hivyo na pata manufaa hata katika hali isiotarajiwa na kumbuka kuwa kila changamoto inaweza kuwa fursa ya kujifunza na kufurahi maisha kwa njia. Tofauti.

Mimi hutumia muda mtandaoni kwa kiasi kwa makini na kwa uangalifu. Siku yangu kawaida huanza kwa kuchunguza habari fupi barua pepe au ujumbe muhimu kutoka kwa familia na marafiki. Hii husaidia kuanza siku nikiwa na taarifa na mpangilio mzuri. Pia ninatumia muda mtandaoni kujifunza na kupata maarifa. Hii inaweza kuwa kusoma makala, kutazama video za elimu au kushiriki kwenye kosi ndogo ndogo za mtandaoni. Kwa njia hii muda wangu mtandaoni hauendi bure, bali unachangia maendeleo yangu binafsi. Zaidi ya hayo napunguza muda wa burudani mtandaoni kama michezo au mitandao ya kijamii ili nisibaki kupoteza muda mwingi najaribu kupanga muda wangu kwa uwiano sehemu ya elimu sehemu ya mawasiliano na sehemu ndogo ya burudani. Kwa ujumla, ninafanya jitihada kutumia muda mtandaoni kwa msaada. Nikihakikisha unachangia ujuzi mahusiano na furaha yangu bila kuharibu muda wa maisha halisi. Hii inasaidia kuwa na maisha yenye. Mpangilio na manufaa kila siku.

Chakula nina cho kula mara nyinki mchana ni kile kinachonipa ngufu na lishe nzuri. Kwa kawaida napendelea mulo unao jumuisha wali au ugali pamoja na mboka na protein. Kama zamaki kuku au maharage. Mulo huu unisaidia kuwa nangufu za kuendelea na shukuli zangu za mchana pila kuchoka. Pili, mara nyingi hujumuisha matunda au juisi ili kupata vitamini na viini lishe vinavyohitajika mwilini. Hii inanisaidia kudumisha afya na akili zenye umakini katika kazi au masomo. Napenda mlo wangu uwe rahisi lakini wenye lishe bora. Kwani chakula ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Zaidi ya hayo, kula chakula cha mchana ni wakati wa kupumzika kidogo na kufurahia. Ni fursa ya kuzungumza na familia au marafiki. Kushirikiana vicheko na kushukuru kwa chakula. Kwa hivyo chakula cha mchana si tu kwa njaa. Bali pia ni chanzo cha nguvu afya na furaha ya pamoja.

Mfanya biashara bora zaidi ni yule anaye jitaidi kwa bidii. Ana maadili mema na anajali wateja wake. Si tu mtu anayepata faida, bali ni mtu anayejua umuhimu wa kuaminika na kufanya biashara kwa wazi. Mfanya biashara bora, hufanya kila shuguli kwa uangalifu na kuhakikisha wateja wanaridhika na bidhaa au huduma anazotoa. Pili, mfanya biashara bora haogopi changamoto. Anapokutana na matatizo au ushindani. Anatafuta usuluhisho kwa busara na uvumilivu. Hii, inafanya biashara yake kuwa endelevu na kumjenga heshima kwa wateja na washiriki, washirika waki. Zaidi ya hayo, mfanya biashara bora anajitahidi kusaidia jamii. Anaweza kutoa ajira, kushirikiana na watu wa karibu na hata kushirikiana maarifa ili wengine pia wajifunze kufanya biashara. Mufanya biashara wa aina hii, haangalii faida tu bali pia ana zingatia jinsi biashara yake inavyoweza kuboresha maisha ya wengine. Kwa hivyo, mfanya biashara bora zaidi ni mchanganyiko wa ujuzi, bidii, maadili mema na moyo wa kusaidia wengine. Ni mfano wa mtu anayejidaidi kufanya vizuri, kushirikiana na wengine na kuhakikisha kila mtu anafaidika.

Napendelea mazingira ya kazi yaliyo na utulivu, heshima na ushirikiano. Mazingira ambayo watu wanaheshimiana hunifanya ni jisikie huru kutoa mawazo yangu na kufanya kazi kwa kujiamini. Ninapokuwa mahali ambapo kila mtu anasikilizwa, kazi hufanyika kwa ufanisi zaidi. Pia napendelea mazingira ya kazi yenye mawasiliano mazuri. Mawasiliano wazi kati ya wafanyakazi na viongozi husaidia kuepuka migongano na kuongeza mshikamano. Ninapopata maelekezo yaliyo wazi na mrejesho mzuri. Ninaweza kufanya kazi yangu kwa umakini na kuboresha utendaji wangu zaidi ya hayo napenda mazingira ya kazi yanayotoa fursa ya kujifunza na kukua mahali panapo dhamini juhudi, kutoa mafunzo na kuhamasisha ubunifu hunifanya ni jitahidi zaidi, kwa ujumla mazingira ya kazi ninayo ya pendelea ni yale yanayo jali watu, yanayo himiza ushirikiano na yanayo saidia maendeleo ya mtu binafsi na ya pamoja.

Ninahifadhi data yangu kwa njia salama na rahisi kufikika. Kwanza, natumia kifaa changu binafisi kama simu au kompyuta. Ambavyo, nahifadhi taarifa muhimu, ninazozitumia mara kwa mara. Nina hakikisha, ninaweka, nenosiri na kufunga kifaa changu ili kulinda data yangu. Isitumike vibaya pia ninatumia hifadhi ya mtandaoni. Kama vile Cloud storage. Hii hunisaidia kuhifadhi data zangu kwa usalama zaidi na kunipa uhakika wa kuzipata wakati wowote hata kifaa changu kikipotea au kuharibika njia hii inanipa amani ya moyo kwa sababu data zangu hazipotei kirahisi zaidi ya hayo kwa taarifa muhimu sana. Ninafanya nakala ya ziada katika kifacha nje kama flash disk au hard drive. Hii hunisaidia kuwa na uhakika zaidi wa usalama wa data yangu. Kwa ujumla ninahifadhi data yangu kwa kutumia njia zaidi ya moja ili kuhakikisha usalama urahisi na uhakika wangu kuipata wakati wowote inapohitajika.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kuchukua muda wa kutulia na kujiandaa kwa mapumziko. Kwanza, hupunguza shughuli zangu na kuepuka kutumia simu au televisheni kwa muda mrefu. Ili akili yangu ipate nafasi ya kupumzika. Hii hunisaidia kulala kwa urahisi zaidi. Pili, hutafakari siku yangu, nafikiria mambo niliyofaniki fanikiwa kufanya changamoto nilizokutana nazo na ninajifunza kutokana nazo, wakati mwingine huandika mambo machache au kupanga kazi za kesho ili nisilale nikiwa na mawazo mengi. Zaidi ya hayo napenda kufanya jambo linalonituliza kama kusoma kitabu kifupi kusikiliza muziki wa polepole au kufanya maombi. Hatua hizi hunipa amani ya moyo na kunisaidia kuhi. Timisha, kuhitimisha siku kwa utulivu. Kwa ujumla ninachofanya kila jioni kabla ya kulala. Hunisaidia kupumzika, kujiandaa kwa siku mpya na kuhakikisha nalala nikiwa na amani na matumaini ya kesho iliyobora zaidi.

Ndiyo, nimewai kulima na usoefu huo umekuwa maana sana kwangu. Kulima hunifundisha ufumilifu na bidii kwa sababu matokeo hayaji maramoja. Unapo panda, mbegu, unahitaji, kuhilinda, kuhimwagilia na kusubiri kwa subira hadi ifune. Kupitia kilimo nimejifunza umuhimu wa kufanya kazi kwa mpangilio na kujali masingira. Ardhi inahitaji kutunzwa hili isalishe vizuri na hili hunifanya nitambue damani ya rasilimali tulizonazo. Kilimo pia hunikumbusha kuwa chakula tunachokula kinatokana na juhudi kubwa za watu wengi. Saidi ya yote kulima hunipa furaha ya kuona matokewa ya kazi yangu mwenyewe. Kuona ni mimea ikikuwa na hatimaye kufuna ni jambo linalo. Nipa kuridhika na heshima kwa kazi ya mkulima kwa hiyo. Kulima si tu shughuli ya kawaida bali ni somo la maisha linalo nifundisha bidii, subira na shukurani.

Somo la sayanzi ninalolipenda saidi ni biolojia napenda somo hili kwa sababu linanisaidia kuelewa maisha na fiumbe vinavyo. Tuzunguka kila siku kupitia biolojia nachifunza kuhusu mwili wa binadamu mimea na wanyama. Chambo linalonifanya niwe na shauku ya kujua chinzi maisha yanavyofanya kazi. Kinachonifutia saidi katika biolojia ni chinzi yanavyo. Husiana moja kwa moja na maisha halisi. Maarifa ya afya lishe na masingira hunisaidia kufanya maamuzi bora katika maisha ya kila siku. Pia hunifanya niwe na heshima saidi kwa maumbile na umuhimu wa kuyatunza. Saidi ya hayo, biolojia hunifundisha kuwa maisha ni mfumo uliopangwa kwa usahihi na unaohitaji ushirikiano wa kila sehemu. Somo hilo hulifanya nifikirie kwa kina, kuwa mdadisi na kuthamini sayanzi. Kwa ujumla napenda biolojia kwa sababu si somo la darasani tu, bali ni somo la maisha linalonisaidia kuelewa ulimwengu unaonizunguka.

Kwa kawaida mimi hulala kati ya masaa saba hadi nane kila siku hii inanisaidia mwili wangu kupumzika vizuri na akili iwe tayari kwa siku inayofuata. Nimegundua kuwa nikilala masaa ya kutosha, ninaamka nikiwa na nguvu makini na mwenye hali nzuri. Kulala kwa masaa hayo, hunasaidia kufanya kazi zangu vizuri zaidi. Iwe ni masomo kazi au shuguli za kila siku. Ninapokosa usingizi wa kutosha. Huwa nnajihisi mchovu na wakati mwingine kukosa umakini. Ndiyo maana ninajitahidi kupanga ratiba yangu ili nipate muda wa kulala. Ingawa kuna siku chache ambapo nalala kwa masaa machache kwa sababu ya majukumu. Bado hujaribu kurejea katika ratiba yangu ya kawaida. Naamini kuwa usingizi mzuri ni muhimu kwa afya ya mwili na akili. Kwa hivyo, kwa kawaida hulala masaa saba hadi nane kwa sababu hunisaidia kuwa na maisha yenye usawa na afya njema.

Mimi binafsi napendelea t-shirt. T-shirt unifanya nichisikia huru na mwenye starehe wakati wote. Ni rahisi kuifaa na inafaa kwa shukuli nyingi za kila siku. Iwe ni kukwenda tarazani kutana na marafiki au kufanya kazi nyepesi napenda t-shati kwa sababu inaendana na mitindo mbalimbali na rangi tofauti. Pia ni rahisi kuichanganya na suruali au kaptula pila kufikiria sana. Inanipa mwonekano wa kawaida lakini nadhifu ingawa shati linaonekana rasmi na linafaa kwa mikutano au matukio maalumu mimi hupendelea tishati kwa matumizi ya kila siku. Hunipa uhuru wa kuzogea na kujiamini saidi. Kwa hivyo napendelea tishati kwa sababu ya urahisi wake. Starehe na mwonekano wake wa kisasa unaofaa maisha yangu ya kila siku.

Kwa upande wangu, napenda chakula chenye mafuta kwa kiasi, sikingi sana wala siki doko sana. Mafuta henye kwenye chakula usaidia kukifanya kiwe na lada mzuri na kinacho futia kula. Kwa mfano, chakula kama wali haumboka kikikosa mafuta kabisa huwa hakina lada ya kutosha. Lakini kikisidi mafuta pia hua hakifai kiafya. Pia ninaamini kuwa mafuta ya nafaida kwa mwili wetu kama tumiwa kwa kiazi. Kusaidia mwili kupata nguvu na kusaidia viungo kufanya kazi vizuri. Hata hivyo, kula mafuta mengi kupita kiazi kunaweza kusababisha matatizo ya kiafya kama unene kupita kiasi au magonjwa ya moyo. Kwa hivyo, mimi huchakua chakula chenye mafuta ya wastani. Aza mafuta yenye afya kama ya mboga au samaki. Hii unisaidia kufurahia chakula changu huku nikilinda afya yangu kwa ufupi. Napenda chakula chenye mafuta lakini kwa kiasi na kwa kusingatia afya.